Mimi hutumia teknolojia ya sauti kwa kuwa nambari moja urekodi wa sauti hutumia mikrofoni kunasa sauti kutumika kwenye muziki, filamu au redio pili usambazaji wa sauti kama vile redio, televisheni, simu na mtandao tatu uboreshaji wa sauti kupunguza kelele. Kusawazisha sauti nne teknolojia ya sauti inasaidia katika mawasiliano kama vile simu za mkononi pia ni msaada wa sauti kama siri na Google Assistant. Tano teknolojia ya sauti husaidia katika burudani muziki wa kisasa au na studio za kisasa michezo ya video na sauti za 3D na cinema na home theaters.

Nalinda faraga yangu mtandaoni kwa kuhakikisha kuwa natumia uthibitisho wa hatua mbili akaunti za barua pepe, benki na mitandao ya kijamii hutoa uthibitisho wa hatua mbili hii inazuia watu kuingia akaunti yako bila ruhusa hata kama wanajua nyuila nahakikisha mpangilio ya faraga ni thabiti natumia mipangilio ya private kwenye mitandao ya kijamii. Naepuka kushiriki maelezo binafsi hadharani tatu, natumia nyuila. Nyuila zenye urefu wa angalau herufi kumi na mbili. Nachanganya herufi kubwa na ndogo, namba na alama.

Kwanza naelewa mabadiliko najua sababu ya mabadiliko pili kusoma taarifa maelekezo tatu kuuliza swali ili kuhakikisha naelewa lengo la mabadiliko pili nakubali mabadiliko nakuwa na mtazamo chanya badala ya kupinga mara moja pia natambua faida za mchango zinazokuja na mabadiliko tatu nashiriki kikamilifu natoa mawazo au mapendekezo yanayoweza kusaidia mabadiliko yafanikishwe nne naboresha uchuuzi wangu najifunza teknolojia mpya au mbinu mpya zinazohusiana na mabadiliko.

Ninapenda shirika langu kwa kuwa linauongozi bora na wa haki. Viongozi wanasikiliza wafanyakazi na kutoa maamuzi ya haki. Wanawajibika na uwazi katika kuendesha shirika. Pili, mazingira ya kazi ni mazuri. Usafi na mpangilo wa ofisi ni mzuri. Vifaa vya kazi vinavyofaa na usalama. Tatu, ushirikiano na mahusiano mazuri. Tunafanya kazi na wenzangu na tunaheshimiana. Mahusiano chanya kati ya wafanyakazi ni wakubwa. Nne usawa wa motisha. Mishahara na marupurupu ya haki. Haki katika utewuzi na mgawanyo wa majukumu.

Napenda kusikiza aina tatu za muziki. Kwanza muziki wa pop. Mziki wa pop ni marufu kwa watu wengi duniani. Nyimbo za pop ni rahisi kukumbuka na kusikiliza. Huamsha hisia za furaha. Pili napenda kusikiza hip hop. Inavutia vijana kwa beat kali na maneno yenye nguvu. Tatu napenda kusikiza bongo flavor ama afrobeat. Maarufu Afrika mashariki na magharibi nyimbo za kucheza na maneno ya maisha ya kila siku.

Napenda aina tatu za harufu. Kwanza, napenda vanila. Vanila ni harufu yenye tamu na yenye utulivu. Inaongeza hisia za furaha na utulivu. Mare nyingi inatumika kwenye manukato, vyakula na vinywaji. Pili, napenda maua. Harufu za maua hutoa hisia za amani, urembo na upendo. Tatu, napenda machungwa na limau. Harufu safi yenye nguvu huongeza nishati na kuamsha akili. Inapendeza kwa bidhaa za nyumbani na manukato.

Napanga kazi yangu kwa njia tatu. Kwanza natumia ratiba au kalenda naandika kazi yangu kwenye kalenda ya kila siku, wiki au mwezi. Naweka muda maalum wa kila kazi natumia teknolojia kama apps za kupanga kazi. Pili, nagawa majukumu. Nagawa kazi kubwa kwa vipande vidogo vinavyoweza kufanikishwa. Kila hatua inanirahisishia kazi mzima. Hii inapunguza msongo wa kuchanganyikia. Tatu, natambua kazi muhimu. Naandika orodha ya kazi zote zinazo itajika kufanywa. Natenga kipaumbele kazi za dharura muhimu na zisizo za haraka kazi muhimu hufanywa kwanza na kuepuka kuchelewa.

Natumia kompyuta zaidi kwa sababu inafanya kazi kwa ufanisi. Kompyuta unisaidia kuandika ripoti, kupanga taarifa na kuhesabu kwa haraka. Pili, kufika tarifa ya ilimu. Mtandao unawezesha kutafuta habari, kusoma makala na kujifunza mtandaoni. Tatu, mawasiliano na kushirikiana. Barua pepe, Zoom, Teams na WhatsApp web husaidia kuwasiliana haraka.